Unajihisi vipi kuhusu wasilisho? Kuhusu wasilisho Sijajua sasa hapo nikueleze katika upande gani Wasilisho la nini haswa? Ila Ninajihisi vizuri Ila Sio vizuri sana Mara nyingi ninapenda kuwa mimi mwenyewe moja kwa moja kuliko kuwasilishwa.

Unapendelea baridi au joto binafsi ninapendelea joto kuliko baridi Ninapendelea joto kuliko baridi Lakini sasa joto lisiwe joto kali sana Namaanisha sasa hapa joto kiasi baridi kiasi Yaani kiswahili tunasema joto shadidi baridi shadidi.

Nini kinachokupa, motisha kazini. Kitu kinachonipa, motisha kazini ni zawadi. Ukifanya kazi, ukapata zawadi, inaonyesha kuthaminiwa na kutambuliwa. Inakuongezea ari.

Nikuambie utaratibu wangu wa kila siku wa asubuhi, nikiamka asubuhi, ninabandika maji ya kuoga, ninasali, baada ya hapo ninapata kifungua kinywa, nilazima hiyo kabla ya kuenda shule. Muda ambao ninapenda kuamuka mara nyingi saa mwaja na nusu. Mambo ambayo yanitajika kabla ya kuondoka, nikunyoosha tumavazi. Unaisi vipi kuhusu asubuhi zako zenye nguvu haswa na morali ya kazi.

Unapenda kufanya nini na familia yangu, mimi na familia yangu hupendelea kula kwa pamoja pia kuenda matembezini kwa pamoja kutembelea mashamba mifugo na pia hupendelea kutazama filamu kwa pamoja haswa nyakati za usiku.

Unaenda hospitali mara ngapi kwa mwaka? Kwa mwaka huu sijaenda hata mara moja, mwaka uliopita pia sijaenda hata mara moja na Mara nyingi huwa ninavyojisikia ovyo hupendelea kwenda kwenye maduka ya dawa na kuchukua dawa na imenisaidia karibu mara zote Kwa hiyo ni mvivu sana kwenda hospitali.

Zawadi gani nzuri ambayo nimewai kupokea. Kuna rafiki yangu mmoja. Wa kike alinipatia zawadi ya saa. Ile saa ilikua ni ya rangi ya zahabu. Nazani ilikua imepakwa zahabu lakini ni kitu kama chuma. Niliipenda sana ile zawadi.

Unaboreshaje michakato ya kazi? Ninaboresha michakato ya kazi kuhakikisha kwamba ni mgawanyo wa majukumu yangu. Umezingatia pande zote za maisha yangu binafsi na muda wa kazi. Hivyo, kwa ajili, hiyo ni kwa ajili ya kulinda afya yangu.

Ninapendelea mfumo geni wa simu Mimi binafsi napendelea sana mfumo wa simu ya android na android ambayo pia ni simu janja iwe smartphone haswa na brandi ya samsung ninapenda sana.

Ninapenda kula wali au ugali. Binafsi ninapendelea kula ugali kwa sababu ni chakula chachapuchapu kitengeneza. Maanake haraka ni dakika tano tu. Kwa saa hizi ugali wa mtu mmoja unakuwa umeiva tayari kwa kuliwa na kuepua na kula.

Lugha gani ningependa kujifunza, niliwai kuanza kujifunza kifaransa, sema baadaye, nilichoka halafu pia kuna mambo, fulani fulani nje ya uwezo wangu ya litokea ni kashindwa kuendelea, lakini pia kama nitataka tena kujifunza lugha, labda, hispaniola, kihispaniola.

Je unapenda kuangalia nyota Hasa hapa sijaelewa kuangalia nyota kivipi kuangalia nyota angani au kuenda kwa mganga kuangalia nyota kama ni kuangalia nyota angani ninapenda kiuhalisia ule mwonekano wa usiku unavutia Lakini kama ni kuenda kutazama nyota kwa waganga wa kienyeji kupiga ramli hapana.

Mafanikio gani ya binafsi unayoyathamini ka zini nina mimi bado ni mwanafunzi sinakazi yoyote ile ya maana kwa hiyo maybe kwa miaka usoni bi ya baadai ni takapofanya kazi kwa muda fulani sasa nitaweza kupima mafanikio yangu lakini kwa sasa hivya mibado ni mwanafunzi.

Je, umewahini kujifunza kupiga gitaa, hapana mimi sijui chote kuhusiana na gitaa, ni kitu fulani nakiona ni kingumu, nimewahi kujaribu, mara kazaa kama mara mbili tatu, nikaona siwezi, kijumla mimi swala la muziki kwangu ni ngumi sana, yani nimeshindwa na nimechoka.

Nini kinachokufanya ucheke mara nyingi ni pale ninapotazama filamu au comedy, huwa ninazifurahia sana na kama story yake ni ya kusisimua basi hufuraia sana.

Ninaifadhi pesa vipi. Ninaifadhi pesa kwa njia ya benki. Nilikuwa mwanzo nahifadhi kwa njia ya kibubura. Sasa sasa hivi nimetoka kwenye njia ya kizamani sababu Naifazi kwa njia ya banki. Ndiyo njia rahisi na salama zaidi.

Je, ninapenda kunanua vitu mtandaoni ndiyo, ninapenda sana kuna nua vitu mtandaoni hila sasa. Nikisha nunuwa mara nyingi, huwa sipendelei kufanya malipo mtandaoni, mara nyingi napendanga kulipia. Baada ya hivyo vitu kuwa vimekwisha kunifikia, vikinifikia mkononi ndio nalipia.

Ninachaji kifaa changu mara ngapi kwa siku. Mara nyingi ninachaji kifaa changu mara mbili kwa siku. Asubuhi ninashinda nacho kwa usiku mzima. Paka mida ya jioni Ikifika jioni ninachaji tena nikitumia usiku mzima. Hivyo ninachaji mara mbili.

Je, unapiga kura ndio mimi kama mtu mwenye umri zaidi ya miaka kumi na nane, katiba, inaniruhusu, nanihaki yangu ya kimsingi, kupiga kura kumchagua kiongozi na ya mtaka. Hivo binafsi nimejiandikisha na huwa ninapiga kura.

Unapenda kununua nini zaidi? Maranyingi mimi hupendelea kununua sana vyukula mtandao. Ninapendelea sana kununua vyakula. Kuliko hata nguo. Nguo na vitu vinginevyo. Maranyingi napendua sana vyekula.

Unapotaka kustarehe unafanya nini? Mara nyingi ninapotaka kustarehe kitu ambacho nakifanya kama sehemu ya starehe yangu. Huwa nikuangalia tu filamu. Au kusikiliza mziki. Basi, hivyo ndiyo vita ambavyo ninapendelea kuvifanya sana.

Unasasisha vifaa mara ngapi? Sasa hapa sijakuelewa. Unasasisha maana yake ni nini? Vifaa mara ngapi, vifaa gani? Kwa kweli hili hapa limekuwa gumu sana kuelewa. Maybe kama ungejaribu kuwa wazi kidogo. Kusasisha vifaa mara ngapi, kusasisha maana yake nini na ni vifaa gani hivyo?

Je unapenda asali Ndiyo binafsi ninapendelea sana asali Asali ni tamu kila mtu anafahamu Kwa nini nisipende asali? Wakubwa kwa watoto wanawake kwa wanaume Kila mtu anapenda asali mzee Asali ni tamu hasa ukiipaka kwenye mkate.

Ninaifazi data yangu wapimara nyingi, mimi napendelea kuifazi data yangu kwenye drive Kwanini drive ni rahisi tu, inapotokea kwamba nimepoteza labda simu, nikiwa na simu nyingine au computer mpakato nyingine Ninikuweka tu email yangu baruapepe na kuweka nywila, ninaipata data zangu zote.

Ninapata habari wapi? Mimi mara nyingi hupata habari zangu kwenye mtandao wa exi pamoja na mtandao wa instagram. Huko ndiko ninakopacha habari zangu mimi.

Ushauri gani ningependa kumpa mtu anayeanza kazi Ushauri ambaye ningependa kumpa mtu anayeanza kazi afanye tu kazi kwa bidii ukiwa mgeni kazini ukubali kuelekezwa Hivyo na pia kufanya kazi pasipo kuchoka nidhamu Hivyo tu rahisi tu.

Unaenda maktaba mara ngapi? Haa mi mvivu, wa kuenda maktaba Labda Ninaweza nikaenda maktaba mara mbili, mara tatu Kwa mwezi, lakini kuna mwaka nilowai kulipia mara ngapi mwaka mzima, namaanisha nilienda maktaba kwa mwaka mzima Sio tu nililipia nilienda pia.

Ninashughulikia makosa kazini vipi? Shughulikia makosa kazini kwa kuwa tayari kuelekewza na kama kuna mwenzangu amekosea, namwelekeza kwa upole, kwa upendo sio kumkaripia.

Je, unapenda kuogelea hapa, na mimi sipendi kuogelea, na ninaogopa sana kuogelea. Hata kuweka tu kichwa kwenye maji hivi ninaogopa. Hivyo hapana, mimi sipendi kuogelea. Ila nimewahi kujaribu kuogelea kwenye tenki la maji, nilingia tu mwili mzima mziza basi.

Uwezo gani ningependelea kuwa nao? Ni uwezo wa copywriting Sijui tusemeje kwa kiswaili uwezo wa kuuza mandishi, wa kugeuza mandishi kuwa fedha Ndiyo uwezo ambao natamani kuwa nao kwa kweli huu mwaka ndiyo nataka kujilekeza uka.

Je, ninapendele kupanda mirima Apana sasa napanda mirima naenda kutafuta nini mlimani Apana kwakweli mimi binafsi sioni haja yoyote ya mimi kupanda mirima Apana Sipendelei kupanda mirima Naona ni kama kujichosha tu Labda, nikipata fedha nitajaribu kupanda siku moja.

Chakula gani, unachopenda, ninapendelea sana, wali marage, kachumbari kidogo na nyama ya kukaanga, wee, ni kitamu chakula, cha kiTanzania hicho unaweka na karanga, karanga ile ya kusaga, lazima ujilambe.

Jee, unapenda kupiga chambo cha mziki hapana, mimi na mziki hapana, sijui kupigia chambo chochote, kabisa niwe tu mkweli, nimisha jaribu sana ila nimeshindwa. Ila napenda sana kusikiliza mziki, napenda kusikiliza chambo ambacho kinapigwa na mtu mwingine, siyo mimi tena. Hivyo.

Nikuambie jinsi ninavyoitumia simu yangu. Kila siku natumia simu yangu kuwasiliana na kufanya malipo. Programu naitumia zaidi ni Paytm na Whatsapp. Simu yangu ya kwanza ilikuwa ni Nokia. Ile Nokia ukiwasha watu wanashikana mikone ile. Simu inasaidia sana kurahisisha maisha. Sizimagi simu mimi inawaka usiku kucha.

Ningependa kujifunza nini kipya labda nijifunza ile kuogelea kwa sababu ni kitu ambacho nimekuwa nikiogopa sana na sijawai kiwalisiru kifanya labda nichukwe muda kujifunza kuogelea inaeza ika ikawa pia ni sehemu ya starehe yangu.

Mazingira gani ya kazi unayopendelea? Mimi napenda mazingira ya kufanya kazi mwenyewe, solo environment. Mazingira ya kujitegemea, yenye ukimya, pasipo na watu, nafanya kazi zangu, mwenyewe, kwa kujituma. Hicho ndicho kitu pekee ninapenda kwa kweli.

Ni nani aliye kufundisha jambo muhimu? Karibu kila mtu aliye karibu na maisha yangu amenifundisha jambo muhimu siama sasa kulingana na uandagani kwenye maisha kama ni biashara maisha, malezi, familia, hivyo, kwa hiyo watu wengi.

Ninapanga kazi zangu vipi? Ninapanga kazi zangu kwendana na ratiba na kuzipa vipa umbele kazi zenye uhitaji au zenye uharaka. Zenye dharura zenye kuhitaji kwa haraka zaidi ndizo huanza nazo kisha baada ya hapo Hufuatiwa na kazi zingine kwa kweli. Na pia nazingatia muda wa kupumzika.